Ndio nikamilishe kazi yangu kwa wakati, kwanza napanga hiyo siku, napanga ni nini nafanya, ikifuatwa, ivo ivo, sasa nitaanza, nafanya kitu kimoja kwa wakati wake. Nikimaliza naenda kupanya kazi ingine kwa wakati wake. Jambo kubwa ni kuipanga kazi ya siku.

Nyumba naishi si kubwa sana, ni nyumba ya katikati hapo, na masingira yake si mbae, japo kuwa kuna wizi, kidogo, nimekaa hapa kwa zaidi ya miaka mitano, naipenda kwa sababu kuna maji, kuna maji, sitaweza kosa maji.

Nikiwa na wakati wakupumzika basi kitu ya kwanza ni kupanga nyumba yangu, kuhakikisha nguo zangu nimeweka vizuri, vyombo nimeziosha ziko salama nimengarisha nyumba yangu ikae clean, nimebadilisha muonekano wa nyumba yangu.

Kweli huwa nafanya kasi ya ushirikiano na wenzangu. Nanapenda sana kazi za kushirikiana na wengine kwa sababu tunaweza kutiana ngufu Kushare ideas mtu mwingine analeta maono, so ni fizuri sana napenda kushirikiana na wengine.

Napenda kujifunza mambo mapya kwanza wakati huwa naona kwa mitandao ya kijami huwa watu wako na maono tofauti tofauti, ukiingia Facebook, ukiingia TikTok, najifunza mambo mengi sana mambo tofauti tofauti, jinsi watu wanaishi tofauti tofauti.

Programu ya simu ambayo huwa natumia zaidi ni WhatsApp. Napenda kutumia WhatsApp kwa sababu naweza kuwasiliana na familia kwa urahisi. Naweza kuwasiliana na marafiki zangu pia. Ingine ni TikTok. Napenda kutumia TikTok.

Mara nyingi ninachofanya ili nijitunze ni kuepukana na mambo ambayo yananipea uchungu ama mambo ambayo inanipea stress. Mara nyingi naepukana sana ili nikuwe na amani ya roho. Nijitulize, nitulize moyo wangu ili niweze kufanya kazi zangu bila shida yoyote.

Mara nyingi huwa ninahifadhi data yangu kwa cloud apps kama Google Drive na Dropbox kwa sababu ni salama na ikiwa nataka kuangalia data yangu naiangalia vizuri bila wasiwasi. Pia kuna hii backup yenye naweka ya external hard drive.

Mara nyingi napata habari kwa mitandao ya kijamii, nikiingia Facebook, huwa napata information pale, naweza ingia TikTok pia kama kuna habari mpya ambayo imepatikana, napata huko WhatsApp pia, napata habari huko, so naweza sema ni social media.

Kwa maranyigi napenda kukula pizza. Pizza inanipea raha, moyoni na ni ile tu sitapata kwa muda mwingi lakini huwa napenda sana kukula pizza. Mara yangu ya mwisho kukula ni desemba. Nilikula pizza na nilifurahia sana.

Kwa mara nyingi napenda chakula ambacho chenye kiko na latha kali na spices kidogo na kukue na flavor flavor fulani hivi pia napenda meal dishes kama comfy food na mchanganyiko tu wa latha ambayo inapendeza napenda sana hiyo ambayo inanipea waraha.

Kutaka kustarehe mara nyingi nafanya, kenye ni kusikia labda kufungua televisheni, kuoana vipindi, mara nyingine pia nasoma vitabu, kile kitabu ambayo ningependa kusoma nachukua na kwa starehe yangu tu naisoma, na pia kutoka kwenda nje kutembea na marafiki.

Hili napenda kupika chombo cha musiki kwa sababu musiki ina mafunzo, musiki iko na habari fulani. Napenda kwa sababu hiyo chombo ndio inapea musiki latha ama ile hamu ya kusikiliza, kuzidi kusikiliza wimbo. So napenda sana kupika chombo cha musiki.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni hewa savi baada ya mfuwa kuna hile hewa ambayo inatokea ambayo inaleta relaxation inafanya mwili kutulia. Pia napenda harufu ya chakula kama vile keki kuna hile aroma ama hile harufu nzuri ya keki.

Mara nyingi, nafanya mazoesi ya yoga, naesa stretch kidogo, nyumbani tu, ili nisikie freshi kwa mwili, na naesa fanya kwa wiki mara tatu hivi. Mara tatu tu kwa wiki, nimemalizana na maneno ya kufanya mazoesi ya mwili.

Hiyo inategemea kuna wakati naweza pendelea mahali kuna kelele, kwenda kuburudika na wenzangu, kupika bumsi, na kuna wakati napenda ukimya ikiwa niko na mawazo napenda kwenda kukaa peke yangu na kujituliza.

Mara nyingi juisi ya matunda ambayo naipenda zaidi ni ya matunda ya mango ama maembe. Maembe ile hali unatoa maembe, unablend, ikona ile harufu mzuri na pia ni tamu. So mara nyingi napenda juisi ya maembe.

Kukunywa maji kwa siku naesa sema naesa kunywa ita mbili hivi, mimi ni mtu ambayo napenda kukunywa maji. Mara mingi asubuhi wakati nafanya yoga, nafanya mazoesi ya mwili, uwa napenda sana kukunywa maji mingi ili inisaidie nisikuwe dehydrated So napenda sana maji.

Na po muka jambo la kwanza ni kuswali, kuomba mwenyezi mungu, ili siku yangu ikue successful, bada ya po na chukwa kinyuaji kinyuwa na najipanga kuoga, kujipaka mafuta kuelekea kazini so hivyo ndio napenda zaidi kufanya asubuhi.

Mara nyingi napenda filamu vya comedy zile ambazo zinanichekesha huwa nazipenda sana najikuta nimechekaa imenituliza roho kama nilikuwa na stress atleast nimeanza kucheka cheka na imenituliza mara nyingi sana napenda za inspiration kwa sababu unajikuta umejifunza mambo mingi kutokana na ile inspiration mu.

Mara nyingi naeza nunua vitu mitandoni ikiwa nimefanya upelelezi na nikajua kwamba wanauza vitu za ukweli. Lakini mitandaoni ukiona percentage kubwa, watu ambao wanauza vitu huko si za ukweli. Wengine wanafanya mambo ambazo si mazuri wanaibia watu.

Upenda wakutasama video sana sana ni tiktok. Tiktok ikona video mingi, tofauti, tofauti. Kwa watu, tofauti, kwa wakubwa, wadogo, kila mtu. So unakuta uko unaesapata video ambayo inakufurahisha, inakupea mafunzo. So mara nyingi ni tiktok ambayo napenda sana kuangalia video.

Kwa napenda upepo, upepo, napenda hile upepo savvy hile ya normal, lakini ikiwa kuna joto mingi ile wakati wa joto, ndio naezatumia AC kwa sababu inaleta hiyo freshness, inasaidia ile upepo ya joto kuwa baridi, sana sana napenda wakati wa joto.

Nyingi wakati nasubiri kwenye mistari, ikiwa ni mistari ambayo ni fupi, basi nakuwa calm, nangoja wakati wangu ufike. Na wakati mwingi kama mistari ni refu, basi nashusha moyo, lakini ntajaribu sana kukaa calm, kufikiria mambo yangu mengine ambayo inanisaidia, ama kuangalia environment vile iko.

Mara nyingi napenda kutembea bustani au bunga yenye miti na hewasafi inanifanya nijisike fresh, nisike vizuri na nituliza mwili. Halafu pia napenda kutembea karibu na nyumba ili nitumia wakati wangu vizuri, kufanya mazoezi yangu ya kila siku ni kufresh.

Mara nyingi napenda kuoga kwa majimoto, lakini inategemea kuna wakati ambao uko na joto, basi nitaoga na maji baridi. Lakini asubuhi, jioni, napenda kuoga na majimoto kwa sababu inanituliza, inanifanya niwe freshi, na usafi pia, na kupea ukuwe msafi zaidi.

Mara nyingi wakati wangu wa mazoezi ni asubuhi. Napenda nikiamka. Nianze kufanya mazoezi. Ili ninapojitayarisha kwenda kazini. Nijihisi niko freshi na nimekua relaxed. Mwili wangu umetulia kwa sababu ile mazoezi ambayo nafanya. So mazoezi mazuri ni ya asubuhi kabla ya kutoka kwenda kufanya kazi.

Mara nyingi napenda kusoma. Kusoma inanipea ile mafunzo ambayo napenda zaidi. Kwa maana kama kuandika kidogo inachosha. Lakini kusoma ni kazi rahisi tu unasoma, unailewa, kenye ulikuwa unasoma na ni hivo. Si ile kuandika, unatumia energy mingi, kuandika.

Upande wa mchezo ningependa sana, napenda kujaribu mchezo wa basketball na pia tennis. Kwa sababu naona kama inanipa furaha nikiona wengine wakicheza. Ile hali ya kucheza, kufanya mazoezi, vitu kama hizo, naipenda sana kucheza basketball.

Upande wakujenga mahusiano, mazuri na wenzangu sana sana kama kukatokea kutoelewana napenda sana kuzungumza ile hali ya kujieleza kama nimekosea mwingine niombe musamaha kama amenikosea niombe musamaha hiyo wakati ni kujenga mahusiano mazuri.

Kunywa upande wa kunywa maziwa napenda kunywa maziwa kwa sababu nililelewa na maziwa, nilikunywa maziwa nikiwa mtoto mdogo, nilikunywa maziwa nikiwa youth, nikikuwa hivo, ilikuwa tu maziwa, maziwa ndio ilikuwa inapatikana kwa urahisi, so nilipenda iyo maziwa na na kunywa mpaka sa.

Sana hawa napenda muziki, napenda muziki sana kwa sababu muziki inamafunzo, muziki inaleta ile hamu ya kusikiza, zile melodies inatuliza roho. So mara nyingi napendelea kusikiza muziki.

Kwa mara nyingi napenda chai. Chai ya asubui napenda sana kukunywa chai kwa sababu unaleta hile freshness, warmth, unajisikia vizuri. Lakini mara nyingi pia naeza kunywa kahawa. Kwanza jioni jioni hivi naeza penda kukunywa kahawa.

Sana sana naandika kwa kompyuta, vitu mingi, napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu kompyuta inafanya ikuwe rahisi. Ile hali unaandika tu, unatype haraka haraka haitachukwa muda wako mwingi, si kama mkono, lakini kuna wakati tu, naeza andika kwa mkono, lakini si mara kadhaa.

Nimewahi kusafiri pwani, napenda pwani sana kwa sababu ya ile hali ya kupumzika, kuna hewa safi, ambayo inapendeza sana, inafanya mwili ikue relaxed sana. Na pia milimani, ukipanda milima kuna adventures mingi utaiona.

Mimi huwa napenda kusoma maoni mitandaoni. Maoni sana sana inafurahisha. Watu wako na maoni tofauti tofauti. Sasa inafanya hiyo kama ilikuwa ni video. Inafanya video kuwa ya kuchekesha zaidi. Kwa sababu watu wameona kwa njia tofauti.

Si sana, lakini naesa penda kukimbia, lakini si sana, maybe mara moja, mara mbili kwa wiki, naesa kimbia, ile hali ya kufanya mazoezi, lakini kukimbia siyo kitu changu kwa kweli, ni kama inanichosha.

Kweli napenda chakula kitamu kama keki queen cakes vitu kama hizo napenda sana vitu tamu tamu sweets yaani chakula kitamu napenda sana napenda chakula kitamu kweli kweli nanipea raha moyoni.